Je, umewahi kufuga mnyama? Ya, mimi nimewahi kufuga mnyama. Unafuga wanyama kadhaa kama mbuzi. Wanyama wa nyumbani tu mbuzi kondoo kuku. Kama nilivyosema hapo nyuma. Hata kwetu niko na ng'ombe wawili. Ngombe moja, mmoja sio wawili. Ngombe mmoja, mbuzi watatu na kuku kumi. Kwa hiyo, nafuga wa nyama, unajua wanasaidia kwenye mambo kama ya kipato hivi, kama umepatwa na dharura, natoa pesa, unauza, ukipata pesa, unakaa unakidhi mahitaji yako. Ndiyo maana mifugo ni muhimu sana kuwa nayo nyumbani. Haswa sisi tulio kijijini. Watu wa kijijini ni muhimu sana kuwa na mifugo kwa hiyo. Ya nishawahi kuwa na hao wanyama niliowataja mbuzi watatu ng'ombe mmoja na kuku kumi mifugo.

Je unapenda kusoma maoni mtandaoni? Napenda kusoma maoni mtandaoni. Ni muhimu juu kwa kusoma vitu kwenye mtandao mtandaoni kuna kuna postiwa habari mpya unajua wenzetu wengine si kama sisi. Hatufuatili habari mpya kutoka kwenye runinga. Sisi kila kitu tunafanya mtandaoni. Kila, yani karibu siku nzima nakesha tu na simu. Kwa hiyo, mtandaoni, kitu cha kawaida, hata si lazima ni nijilazimishe kusoma, huwa nayaona tu, na unalazimika kusoma. Upende usipende, utasoma tu kwa sababu maoni yenyewe kwanza yanafurahisha maoni ya watu mtandaoni. Kuna watu wana maoni yanachekesha. Mengine anafurahisha mengine yanakukata kabisa. Lakini ndo hivo kila mtu ana maoni yake hatuwezi kuwalazimisha wasitoe maoni.

Mchezo, gani ungependa kujaribu? Kwa sasa, mi nacheza soka. Lakini ningependa sana kujaribu mchezo wa. Hima ime cheza kupigiana hii. Kama karate, judo, mchezo kama hiyo ningependa kujaribu. Ila kwenye kujifunza sasa. Kipengele maana hekaheka za kutianatiana mangumi bana. Sio kweli. Kwa iyo ni huo mchezo ndo ningependa kujaribu. Na mchezo mwingine, mbali na kupigana. Mchezo mwingine, labda mchezo kurushabueli kwa mikono. Ule mpira wa mikono. Unaraha yake pia. Ule ata hauna madhara. Kwa hiyo huo ndo ningependa kujaribu. Na mchezo mwingine, mchezo mwingine kama gani. Ha, mchezo ya kitia to tu. Michezo ya kitoto kama kinanyusi mchambanuo. Ningependa kujaribu, kwa sababu nilifanya kitambo sana. Na kwanza utotoni kwa ningependa kujaribu tenu.

Msimo gani unapenda. Msimo wa mwaka naupenda. Ni msimo wa masika. Naam narudia rudia maswali yale yale. Msimu wa masika hii ni ile misimu wa mvua mvua ile mvua kunenyesha unajua. Watu wanafurahi kukipandwa mnavuna mazao mengine mnauza mengine mnaacha ya kukula kwa hivyo ni raha alafu makazi pia yanatokea tokea. Kama kulima, kupanda kazi kazi nyingi tu zinatokea. Kupalilia vitu kama hivyo so, huo msimu ndio naupenda. Una faida nyingi sana msimu wa mmvua. Kwanza hali ya hewa huwa inabadilika. Ndo maana naupenda sana huo msimu. Kwa hiyo ndo hivyo, msimu wa masika. Ndio msimu bora kuliko misimu yote sababu ukisema mambo ya ukame ule usi msimu unakausha mpaka mimea. Hapana watu mnakosa mpaka maji mahali pa kuchota maji mnakosa ah we acha we.

Unapenda kusimamia au kusimamiwa? Haa, mi napenda kusimamiwa bana. Mambo ya kusimamia watu tuseme kama mnafanya mnafanya kazi ya darasani. Kusimamia watu ni ngumu sana. Watu wengine wana viburi. Wengine hawana shukrani kwa mambo unawafanyia. Hea ndo hivo. Wengine, yani tu kusimamia watu? Haa bana, inahitaji moyo. Siyo rahisi kusema tu ukweli. Lakini kwa upande mwengine, kusimamia pia kuna raha yake. Kusimamia pia kuna raha yake kwa sababu. Ukisimamia watu unajiongezea ujuzi wako wa kuwa kiongozi, na unajiongezea ujuzi wako wa kuwa kiongozi. Unajifunza namna gani ya kuongoza watu. Lakini kusema kweli, inahitaji uvumilivu sana. So, mi ningependa tu kusimamiwa. Mambo ya kusimamiwa nasimamiana huku hapana kwa kwa kweli hapana. Mimi nataka tu kusimamiwa.

Umewahi fikiria kuanzia biashara yako? Naam mara nyingi mara nyingi sana. Nimewahi kufikiria kuanzisha biashara yangu kwa sababu. Mara nyingine, unajiona pesa zinaisha kabisaa. Alafu hauna mahali pa kujiingizia kipato. Kwa hiyo, kuanzisha biashara, nadhani ni wazo kubwa sana. Ambalo bado lakini sijalifanyia kazi. Na nimefikiria biashara nyingi sana. Biashara nyingi nyingi nyingi ambazo nimezifikiria lakini mpaka sasa zijaanzisha hata moja. Lakini, baadae, baadae miaka kama miwili, mi tatu hivi, nitaanzisha biashara yangu. Nitaanzisha biashara yangu, kwa sababu kazi kupata sirahisi, hususan huku Kenya. Kupata kazi sirahisi kabisa. Kwa hiyo, ningependa kuanzisha biashara yangu.

Jie unapenda kusikili zare dio. Unum So sana. Kusababu mimi kila karubu kila masa unanye natu nkuwa na simu. Kila masa nkuwa na simu kwa kusikili zare dio amukuli kusikili zare dio ni watu wa zamandi. Babu zetu ndo alikuwa na simu zare dio na mimi wakati likuwa sinasimu ndo likuwa na sikiliza redio pia. Kwa heo unum kusikiliza re io nikizema. Haa ndokwa najidanganya ndakuwa na jidanganya lakini wakati nilikwa nyumbani nilikwa nasikiza nakumbuka Ya nilikwa nasikiza nikichunga mbuzi Ya nilikwa nasikiza nikichunga mbuzi kutoka asubui paka asubui ya sakumi na mbili Ya sakumi na mbili paka saa tatu nikwa nalisha mbuzi. Kwa hio maha masaa pengine nachaji simu yangu. Nachukua simu wa mama kale ka imu kadogo. Nachukua nasikiliza radio paka nimaliza kuchunga. Kwa hio si yati napenda lakini ikibidi Asikiliza. Kikawaida Sipendi. Sipendi la ikibidi ntasikiliza.

Shughuli yako ya kupendezwa ni ipi? Mhm kwa kweli shughuli yangu ya kupendezwa harusi mhm kutembelea kwenye maharusi ndo mambo yaangu hayo kwa sabu kwenye maharusi kuna madebe hali mhm unapatana wasichana wapya ndo mambo yetu vijana kutana na wasichana wapya kutana vidula vidula pia. Vidula vina raha yake, asikuambie mtu kuna vidhula vipya alafu kuunatengiza pia marafiki wapya kwa hiyo harusi ndo shughuli ambayo huwa naipenda sana kwa harusi tu alafu na jambo lingine pia shughuli ingine kuna harusi kuna maulidi kuna kwenye maulidi kwenye maulidi huo kuna pilau kwenye maulidi huo kuna pilao ndo umbo yangu nadani pia otu wengi nyumbani huwa waanapenda kusherekea. Wanapenda sana kwenda kwenye masherehe au shughuli kwa sabu ya vyakula ambavyo vina pikwa huku kwenye maruzi. Huku na pilao biriani marazi mgini wa machapati wana pikuwa machapati. Huku mgini kuna pikuwa kwanja subuhi. Kwa huku na subuhi kumipuwa mandazi. Mchana kunapikwa pilau. Jioni kunapikwa biriani. Mbona usipende kwenda kwa hivyo.

Mboga gani amabazo napenda kula mimi mboga ambazo nazopenda kula mboga ya kwanza ni mchisha. Kwanza mchicha nyumbani unapatikana kwa haraka kwa wepesi sana na pia wazazi wanaupenda kwa sababu ya ulcer wako na ulcer kwa hivyo ndio maana naupenda huo kuliko skuma lakini sasa mimi napenda skuma sasa ninapenda skuma pia na skuma ndio huwa natumia mpaka nikiwa huku Nairobi. Mboga ya wachana na hiyo skuma kwanza wachana tumalizie kwenye skuma. Kwenye skuma watu wengi huku nairobi. Wanapika. Wanapenda sana kupika skuma. Kwa sababu ndio hivo tena. Ni rahisi kununua. Rahisi kupika. Mboga ya tatu. Mayai kama inaweza njia kwenye mboga ya sababu watu wengi wanapenda sana kula ugali. Na mayai. Watu wengi kusikia tu ugali mayai ugali mayai kwa hiyo. Ugali mayai ni chakula changu. Sasa mayai hapo. Ndio inaingia kwenye hapo kwa mfano wa mboga. Nadhani wa vitatu. Mchicha skuma mboga. Mchicha skuma na mayai. Ati na mboga. Mayai.

Umewai kuenda maonyesho ya sanaa? Kwa kizungu, wanasema, concerts, ndio. Kwenye maonyesho, nimweshawahi kuenda mara nyingi. Lakini pia kuna maonyesheo ya shuleni. Pia, shuleni washai ku kufanya maonyesho. Na pia nilikuwepo kwenye ao maonyesho kwaiyo. Naeza jie hesabu kwamba nimeenda. Kinini nao kwa pia pili, nadhani ni ya shuleni tu. Ingine kulikuja wasanii kwenye chuo kikuu, lakini. Kulikuja wasanii, wakatomboiza. Kama wasani walikuwa kama kulikuwa na Kaligraph Jones, kulikuwa na, naitwaje huyu msani mwingine? Mnagikuwa, ya sijuhi kaa naeza kumbuka. Kuwa na Kaligraph, kulikuwa na Masauti, kulikuwa na Triomio, kulikuwa na Wakadinali. Hao, hao na tha. Lakin sasa, pesa nao woo nazi mwaga. Saabu kulipa wasanii sio rahisi pia. Kwa hiyo ni maonyesho tu ya shuleni, yenye ambao kumeitwa wasanii, hukuja kutumboiza. Lakini mimi kibinafsi, badu.

Je unafanya nini ukiwa na msongo wa kazi nikiwa na msongo wa kazi kwanza. Unafaa kwanza utulie. Ujipange wasabu kazi zikiwa nyingi zinaesa kupatia mpaka mawazo. Kwa hiyo mimi singependa ati iyonekana jini na mawazo wa manini. Kwa hiyo kutucha kwanza. Kupangilia majukumu ambayo umepatiwa ya kazi. Uyapangilie kwa uzuri. Utaanza na gani, wende na gani. Uwendele na jambo gani lingine hivo paka ukuwe na mpangilio mzuri. Ukisha kuwa na mpangilio mzuri wa kazi ambazo utafanya hazita kupatia makubwa kwa sababu utanza na ale majukumu madogo kwanza uyamalize. Hata kwa mtihani huwa nafanya hivo. Siya ati tunafanya hivo kwa sababu sujui wenzangu na huwa wanafanya. Mimi nanza na maswali raisi na na soma swali yote naangalia maswali raisi ni gani na maswali magumu ni magu ni gani kwa huo nanza na raisi hafunkienda kwali magumu hata nikitumia mda mwingi vipi najua yale raisi nisha maliza kwa kuna alama ambazo nisha zipata tayari kutoka kwa yale maswali ambao nishajibu tayari. Kwa hivyo.

Napendelea mwanga mkali au mwanga wakati Inatagemea. Inatagemea kwa sababu mchana kukiwa na jua. Huwa unaongeza mwanga kwenye simu. Unaongeza mwanga wote full. Kwa sababu ndiyo uone kilichopo kwenye simu. Lakini usiku sasa imagine uwe usiku ati unaweka mwanga wa mkubwa si utakuumiza macho. Kwa hiyo mchana napendelea mwanga mkali. Lakini usiku mwanga wa kati na ikiwezekana hafifu kabisa mwanga hafifu kabisa ndiyo itakuwa mzuri zaidi wakati wa usiku mwanga wa kati labda pale majira ya jioni jioni kama saa kumi hivi. Ama saa kumi saa tisa saa kumi saa kumi na moja. Lakini masaa kama haya tuseme mchana. Jua kali linawaka mwangaza mkali nao lazima uweke hapo. Kwa sababu utasumbuka kuangalia kilicho kwenye simu kwa hiyo.

Unajistawisha vipi wakati wa likizo? Wakati wa likizo kwanza nikimaliza tu, nikitoka shule, nyumbani. Sabu nikiwa nyumbani nakuwa nimetulia kabisa, natumia tu mda wangu mwingi mara zingine hata naweka simu kando ili nitumie tu mda wangu na familia, matumizi ya simu nayafanya yanakuwa kidogo. Na kutumia mda wangu na familia kwa wengi, na hata hiyo simu yenyewe. Kama natumia labda ni burudishe tu ndugu zangu. Ndo unamna wa kujistawisha hivyo na pia nacheza mpira tu nikipata likizo. Lakini kwa sasa muda wa kupata liki, muda wakupata wa kucheza cheza mpira huko wakati uko shuleni, siyo sawa kwa kweli, siyo sawa. Mkianza mambo hayo utaanguka kwenye mtihani, shauri yako. Kwa hiyo, ndo hivo, Mi likizo yangu natumia tu na familia, na kucheza mpira.

Umewahi kusafiri wapi mahali pazuri? Hmm. Na kusema ukweli. Mahali kwenye ambapo nimesafiri. Ni Nairobi tu. Mbali kwenye nimekwenda ni Nairobi. Labdaa. Hmm. Tukiwa shule na kumbuka. Tulienda machakos. Tulienda machakos wakati tulikuwa shule. Ilikuwa inaitwaje ile presidential award. kitu kama hicho. Ilikuwa inaitwa hivo. Ilikuwa inaitwa presidential award. Kwa, nilienda ukoo. Na haa, wanafuzi wenzangu. Tulienda kuangaliaangalia milima, tulipanda panda. Ilikuwa kazi wewe kupanda milima, sio rahisi. Tulienda huko nadhani siku tatu. Tulienda tukakaa siku tatu. Halafu tukarudi shuleni. Halafu tulipanda tu kitu ambacho kilininifurahisha zaidi. Kwanza tulipatiwa pesa. Pata elfu moja moja kila mtu. Tukaenda zetu supermarket. Tukanunuanunua vitu. Tuka tumia elfu moja zima. Na sijui mi hata sikutumia sana pesa zangu hiyo siku. Kwa sababu nilikuwa najiseviasevia, nipati akiba badae, nkimaliza shule, lakini we, kitu nilichoonyeshwa baada ya kumaliza shule, we, we, acha. Mpaka zahii najutia hayo maamuzi niloyafanya hiyo au huo muda.

Napenda kusoma vitabu vya aina gani. Hmm. Mimi stori za mapenzi tu. Hmm vitabu ambavyo vinaelezea kuhusu mapenzi mapenzi nini. Ndio vitu vyangu hivyo. Naam pia ushairi. Haa vitabu vya ushairi pia na vitabu ambavyo pia vinanielimisha. Haa kama ninalemewa na somo fulani. Naenda nachukuwa kitabu kwenye maktaba. Nasoma soma ili nipate kuelewa ninachofunzwa darasani na vitabu vya aina ingine kuhusu biashara. Mimi napenda sana kusoma vitabu kuhusu biashara kwa sababu Natumai Baadae nikimaliza shuleni nianzishe biashara sio kuajiriwa tena. Maana kuajiriwa kuna madhara heki. Eee wacha tu. Kuajiriwa. Kuna changamoto. Kuna changamoto sana kuajiriwa kwa sababu unafanyishwa kazi karibu siku nzima. Ndio maana sipendi sipendi mambo ya kuajiriwa mimi. Sio vitu vyangu kabisa nataka nanzishe tu biashara yangu kibiashara hata kama si kikubwa kidogo tu ambacho kinaweza niingishia kipato Mwenye ili niwe nazo kulipa kodi ninunue mahitaji yangu ya nyumba ninunue nguo niweze yaani kujifanya kila kitu ambacho nahitaji kufanya.

Ndio napenda kuogeleambona nisipende? Napenda kuogelea mara yangu ya kwanza kuogelea ilikuwa huko kwenye mto mtoni kwa mjomba wangu nilifundishwa na watoto wa mjomba kuogelea ogelea kidogo kidogo hivi maa zinyani kwa nakunya kunyomaji, wanani cheka lakini badai, mkakujia nkazo hea, endo hivyo manzo wa kujifunza lazima, alamopigike kidogo, nilipigika lakini ndo hivu mvumilivu Lambivu Wa henga washa sema ama utafanyaje sese. Nilivumilia. Mavuno paka leo. Najivunia mwenyewe. Kumba najwa kuogelea Gini ni kama singejifunza. Kwa napenda kuogelea. Paka sasa. Lakini sasa. Mdea wa kwenda baharini. Sai tu ko Nairobi. Nishazwa kuongetu kwenye bahari. Kwenye majimadogo Nairobi si kwenye maswimingpuli ya ya So vitu yangu Mini kuogele labda kwenye bahari. Au mto. Wanaogele ya huko lakini kwenye maswimingpuli ya sitaki Zabona njisiye kusama hapo. Nkajiletea aibu ndogo ndogo hapana.

Unasherehekea sikukuu vipi, mimi sikukuu kama ya ED hivi, kitu cha kwanza chenye ambacho nafanya, kununua nguo mpya. Nitafute marafiki, tujitoe nje kidogo tukajivinjari, tupitie kwa mahoteli nini. Njia, muinueinue mbavu kidogo, mpige mpunga, mkule kule vyakula vya gharama gharamakidogo kama pizza, mabaga nini, hivyo ndivyo vitu ambavyo nafaya nikitaka kujienjoy. Lakini kama, hiyo ni ED Sikukuu ingine, mara, nikigusa gusa sikukuu kadhaa. Mwapa, daka nafaya nkirusha maana lakani. Siku kuingine habda mwaka mpia, kunya kusharekia mwaka mpia. Natembea, naenda Lamu, kuna UNCLE yangu. Kwa yando kusharekia wako, kusabu kuna wazungu wa wazungu. Nini wa wanambiaga, nende nukawate mbele, kwa kila makampia wanendaga uko.

Nini kinafanya mazingira kazi kua mazuri? Mazingira ya kazi kuwa mazuri yanachangiwa na kutosumbuliwa ukifanya kazi yako na pia kutopelekeshwa. Ujue ukishapatiwa majukumu tena mtu aanze kukupangia pangia uanze na kazi gani kufanya. Mara hoo hujiafanya hiki hujiafanya kile kwakweli inakua changamoto. Kwa hiyo kitu ambacho kinafanya mazingira ya kazi kuwa mazuri kwanza ni kutosombuliwa. Mambo ya kutiana sana pressure hapana siwezi taka hayo mambo. Kitu kingine ambacho kinawezafanya mazingira ya kazi yawe mazuri labda kama kuna kupika. Kama kuna mambo ati kupika. Kazini kukue na chakula. Ukiwa na njaa kufanya kazi imagine kufanya kazi ukiwa na njaa si rahisi unafikiria tu kula masaa yote lakini unapatiwa ka mda ka dogo kaku jitoa nje mwenye kama kwenda kwa hoteli kama mwenye chakula hapo itakua sawa na pia mazingira mengine kusikue na makelele jirani mwa hiyo kampuni ambayo mnafanya kazi kusikuwe na makelele kusabu yata mfanya msikue mmafocus yani wacha niliweke tu kwa kizungu mnajifanya mnajifanya focus kwenye kazi yenu.

Nashambulia aje tatizo kazini. Kazini kusema kweli kukitokia tu tatizo. Kwenye kulitatua, mi mwenyewe siwezi. Kwa hiyo natafuta mwenye mamlaka. Mwenye mamlaka husika. Mwenye ambaye anafaa. Ana ama anaweza. Kutatua ilo tatizo. Kwa sababu kisema ujitatulie mambo mengine. Kazini ni watu wazima. Wenye wanafanya kazi si watoto. Kwa hiyo mambo ya kugopmbana gombana kukorofishana sio poa kusema tu ukweli. Kwa hiyo, jambo lolote likitokea, utafuta mamlaka usika, unawambia kwamba kuna tatizo fulani, maali fulani, wanaenda wanatatua. Na siendi kwa mamlaka ajuhu na kufuate ngazi za mamlaka. Sababu kuna ukienda kwa mablaka ya juu, utalaumiwa na huyu mwenye. Hawa wanye ambo, umewapita pita. Paka ukafikia kwenye huko juu kwenye mamlaka ya juu kabisa. Ya ndo wa hivyo. Huwa mi nafanyaga hivyo kukitokia tatizu.

Kupumzika, haya wacha tuanze na swali la kwanza naweza kukueleza ni nini kinachowafanya watu kulia. Mimi kinachofanya nitulie. Kwanza tu nikiwa na simu mimi natulia. Kukiwa na simu, kukiwa sijui na wifi mimi natulia naangalia angalia zangu Matiktok manini natulia. Labda ni mazoezi ya yoga au meditation. Labda meditation. Lakini yoga. Sio vitu vyangu wala sio ya wengi meditation. Nikimeditate napigia pigia mawazo nini. Kumbe ni wapi ninapokosea. Ni wapi ninapopatia kwenye maisha. Ni wapi ambapo nahitaji kujiimarisha kwa wakati yangu nikifanya meditation ni hivo na vitu ambavyo ninahitaji kufanya hapo kwenye makosa ndo tu nawezapenda je ungependa kushiriki unakikumbuka unajipojifunza njia unakimbuka kikumbuka ndo ni kukimbuka ndo ni unakimbuka wakati ulipojifunza njia oh unakumbuka shuleni tu, shuleni ndio tulikuwa tunafundishwa mambo na meditation na yoga lakini sasa mimi nimechukuwa tu meditation je ungependa ushiriki ni muda gani unachukuwa je ungependa kushiriki ni muda gani unachukuwa. Maswali yenu bana ukifanya meditation labda dakika ishirini, thelathini. Unahisi jinsi gani baada kupumzika. Nikisha maliza kupumzika. Najihisi akilia yangu imetulia. Napata amani kwenye moyo yenyewe.

Swali lingine linalo, niambie kuhusu jinsi unavyosherekea siku yako ya kuzaliwa. Hili nishalijibu hili. Mimi siku yangu ya kusherekea kwanza ilikuwa jana siku yangu ya kuzaliwa. Lingekuja jana hapa ningejibu vizuri sana. Kwa hiyo tusema tu jana, jana nika asubuhi mwenyewe, nika andaa watu watu wakanipigia ma surprise, wakaninunulia makeki tukakata, tukakula mwanyo tukakunywa. Basi, vitu kama hizo, labda ni fun na familia, marafiki. Lazima, unafanyaje. Siku yako, sherehe ya kuzaliwa ukiwa peke yako wee si uchoyo. Tunafanya sherehe na familia na marafiki. Nikikumbuka, sherehe ya siku ya kuzaliwa naipenda zaidi. Sherehe ya siku ya kuzaliwa kwa elfu mbili na ishirini na tatu wa huu mwaka huu. Mh, wa huu mwaka. Chakula gani au keki unayopenda siku hii. Keki tu keki. Keki ya vanilla. Ungependa kupokea zawadi gani siku yako ya kuzaliwa ijayo. Unaniuliza ni kama mtanipatia. Mi nataka iPhone bana, iPhone kumi na saba Pro Max. Kama kuna mtu anaeza niletea sawa. Watu wengine wananiletea hata sijui hata malolipopu manini. Unapenda vizawadi vidogo vidogo bana. Mtu aniletee bonge la simu, ndo kitu ambacho naezataka.

Napendelea mahalipa kimia au kelele. Napenda mahali kuwe kumetulia ama makelele makelele hapana ya watu wa geto kama hapa sai venye naongea kumetulia. Mwenyewe hata huko ukijifanya kazi zako zaa shule hausumbuliwi na mtu. Hila kwenye makelele makelele penda watu ambao hawana malengo. Watu hawana malengo ndo unapenda sana mahali pa makelele makelele lakini watu wa sisi watu sisi wenye mbono wa somi wa somi tu. Na penda mahali kumetulia mahali kumetulia, hakuna makelele. Hakuna botha watu wakimuuliza mtu yeyetote anaweza kuambia wa shuleni, anapenda mahali ambapo kumetulia Specially kama anafayama mambo kama haya kujirekodi rekodi, hau pia mimi ni psa najina trajia kwa msanii. Kwahivo na jirekodi rekodi tu kwenye simu ama nikiwa na miki pale najirekodi rekodi ili nipige zoezi si atakusumbuwa sana kwahio napenda mahali kumetulia.

Unapenda kuamka na jua au kulala mapema. Huu sema kweli. Hili swali lina kuja hivi. Ukilala mapema unamkaa asubuhi. Ukilala kuchelewa Unamkaa. Najua kama jana wehe mijana nkalala saa saba. Kuamka hivi bana anashangaa. Masa ya kwenda shuleni ndo haya yashafika. Na miata ndo hivo sijajipanga. We inaumiza kukweli. Kuamka ujikute uja jiandaa kuenda shule. Uja jiandaa. Wee mdausha isha. Wee suko ili. Sio ukweli hata kidogo. Kwa hiyo. Mimi napenda kuamka. Kuamka mapema. Kulala. Mara nyingi. Uwa na lala kuchelewa. Namka. Naamka kuchelewa. Namka na jua jua likiwa. Liki wakali. Lakini kisasa ukitaka ya mambo yaende vizuri unafaa ulale mapema. Uamke mapema.

Je unatoa sadaka au michango. Sio vitu vangu. Sio vitu vyangu kabiza. Tuki. Kama kuna magrupu kama kuna mazishi, magrupu ya mazishi, magrupu ya harusi. Chungia chungia kidogo ni mskitini. Mskitini kitambo sana. Ukumbuka ni shaifu wanya kitu kama icho na so. Ningependa kutoa masadaka mara kwa mara. Kini pesa ndo hizo. Na vya ilo swli wanalimani ufinyo baka na jione na hatia bana. Sao miminamasa sadaka sadaka Psss pss Ni pesa hiyo na sina zo kutushe. Saba nkilipoku kwa hilego mamba kupijapigia mashukarani nini. Nkitaka kutoa shukarani. Natoa sadaka kusokidogo. Amsini mia. Sombaya sombaya hiyo sadaka silazima ikuwe pesa nyingi. Hata shing kumi. Shing ishirini. Shinga amsini shing mia. Pesa kidugo tu ya mungu haitaji pesa ati pesa nyingi. Silazima utowe pesa nyingi. Ndo utapata thabu nia nia ikutu ya kufanyi kitu. Ndwa kinafanya upata thabu nyingi.

Unapenda kujaribu teknolojia mpya? Kama kuna teknolojia mpya. Mbona nisijaribu? Mbona? Kwanza hususan. Haya mambo ya AI. Mimi natumia sana, wachana na kujaribu. Natumia sana. Hususan kwenye mambo ya elimu elimu. Ukipatiwa makazi za shule nini. Natumia tu AI bana kutafuta kujibu maswali. Na kutuma shuleni. Huwa mimi napenda. Napenda sana kufanya. Si mambo tu na kujaribu tu hapana. Napenda kutumia teknolojia mpya. Mbona kujaribu. Ni neno ndogo sana ile. Napenda kujaribu aah eti kujaribu. Napenda kutumia teknolojia mpya. Teknolojia mpya yoyote ikitokea. Changamka nayo. Kwanza huwa tu napigapiga tu mautafiti. Natafuta hizo teknolojia mpya kama kunayo naruka nayo bana kwani mambo gani haya.

Unafanya nini kuwatia moyo wenzako. Ni ambao kuwatia moyo wenzangu tena Um. Tuseme kama matukio ambayo naezafanya? Wahitaji kutia moyo wenzako. Ni kama wamaumizwa na mapenzi. Paka wamechoka kabisa. Wamechoka na maisha. Kuwatia moyo kwa hiyo jambo la kawaida hilo. Jambo la kawaida. Una, una, unajaribu kuwashauri. Una, ama una, unaeza waambia. Mjitoe nje kidogo mjifurahishe mwende kama kama supermarket hivi mwende kucheza hata kama kucheza inakaa kitoto lakini kidogo inachangamsha mwili michezo ya bao kuna michezo ya bao si lazima ikuwe michezo ya kitoto sijui mchongoano mchezo ya bao kuna mchezo wa kandanda kuna michezo mingi yaani kuna michezo mingi ambayo inaezafanya kujiondolee mawazo.

Unapenda kupiga chombo cha mziki. Piano. Piano ndo chombo ambacho naeza penda kupiga cha muziki. Na pia madramu haya kupiga piga. Ngoma hizi. Ningependa vitu kama hizo. Debe na vijiti hivi. Nilikuwa nafanya kuanzia nikiwa mtoto. Mbao piga piga madrams. Piano. Matarumbeta ile. Nilikuwa najaribu shuleni. Piga matarumbeta. Ila. Mi sio mjuzi sana kihivo Espesiali kwenye tarumbeta na piano, mpaka sasa sijashika vizuri. Kwenye dramu, aa kwambia mimi ile ilikuwa napiga kwanzia nikiwa mtoto. Wakati nilikuwa mtoto nilikuwa napiga piga madramu. Ndugu zangu wakiimba, kwa hiyo nimebobea naeza sema. Lakini bado sijapiga kwenye matamasha. Sijafikia maeneo ya level hizo bado sijafika, kwa hio kwenye matamasha, bado. Lakini ila ukija kwenye maisha halisi nishaipiga sana madramu mimi hapa tu. Kuna raha yake wewe.

Wapangaje wiki yako ya kazi. Hmm. Wiki yangu ya kazi kwanza. Kama kuna majukuma nimepewa ambayo. Ambayo nafaa kuyafanya. Nayagawa, wiki nzima. Kwamba nitaanza na hili. Siku hii. Wikii hiyo siku ingine. Hivo. Mbaka majukumu yaishe. Yakiisha. Hmm. Tendezo. Unaeza. Kuji. Nisemeje. Unaweza ku. Mbona mambo, maneno yananipotea potea. Kiamalizo naeza tu kupumzika. Kitu kingine lakini nadhani hilo ndo neno sahihi kwa sasa. Ningeweza kupumzika tu. Kishamaliza kupumzika, wiki ingine, ungepata jukumu lingine, ndio hivo. Natimiza vizuri kwa usahihi. Kwa kujipangilia jambo zuri. Paka shuleni tunafundishwa kujipangilia. Kwenye kazi, ni jambo la muhimu. Tumia muda wako vizuri. Tumia muda wako kukamilisha majukumu ambayo yanaeza kukamilika kirahisi na kwa muda mfupi. Tumia muda mwingi kwa majukumu ambayo ni magumu alafu uwache majukumu rahisi ambayo yanahitaji kutimizwa kwa haraka, yanahitajika na haraka.

Je, unapenda hadithi za ajabu? Labda kwenye movie, kwa sababu mimi nikiangalia filamu, ndiyo kidogo, najivinjari, na napata burudani kiasi fulani. Filamu nane, sipendi kuangalia filamu, kusema kweli. Lakini wengine naona muda, muda wa kuangalia filamu ndio huwa unakosa. Lakini kwanza nikiwa likizo mimi filamu napenda kuangalia. Na sana, filamu tu. Halafu sasa kwa vile kuna kazi kazi nyingi sana mtandaoni. Nadhani nitapunguza kwenye likizo. Kazi kazi mambo ya kujivinjarivinjari sana nitapunguza. Lakini kwanza tuende kwenye point. Tuende kwenye tusitoke kwenye mada. Hadithi za ajabu kwenye filamu. Lakini napenda, mi napenda. Jibu ni hilo, napenda lakini sio kusoma kwenye vitabu. Kama hadithi imeandikwa, na kukapatiwa waigizaji, wakaigiza vizuri, wakatengeneza filamu nzuri nayo hivo. So filamu zenye zenye mada kama hizo ya za ajabu ajabu ndio mi napenda.

Unashughulikia kazi za dharura kivipi? Kazi za tharura mbazo nadhani ni kazi ambazo zinahitajikana kwa haraka aamm mfano tuseme tu hivi, kwenye kazi za dharura, kazi za dharura nazimalizia kwanza ama nachagua yenye ambayo inaitajikana kwa muda mfupi yani ndani ya muda mfupi zaidi unaanza na hiyo. Alafu, nafuatia yenye ina muda mfupi zaivyoo, paka unafikia yenye ambao haihitaji muda, haihitajikani kwa muda, ndani ya muda mfupi kuliko kazi ingine, ndo ambao unafaa kushuhulika na kazi dharura. Ila kazi kuna watu wana deal sana na kaz za dharura kila mtu ana deal na kwa namna yake. Wengine wakipata kazi za dharura, wanapatiana watu wengine wawasaidie. Lakini mimi kujipangilia tu. Kujipangilia ndo kitu cha muhimu ukipata kazi za dharura. Jipangilie ukiamua kutafuta msaada wa, msaada unaweza tafuta upate lakini ukijipangilia kwa sabu, so kila mara utapata msaada. Mara ingine msaada unaweza pata. Mara ingine msaada huwezi pata unakosa.

Kazi gani unayoithamini zaidi. Kuwa rubani. Rubani ndo kazi ambumayo naithamini zaidi. Ndio maana nilikuwa na ndoto ya kuwa rubani kuanzai nikiwa mtoto. Hapo imekaa kishairi zaidi. Kwanza nikiwa mtoto nilikuwa na hio ndoto ya kuwa rubani. Na kazi inginie ambayo na thamini zaidi ambao. Firsti kazi ambazo ambazo na zi thamini zina pesa. Pesa maokoto ni mengi sana. Kwa hiyo, ni hiyo, na rubani na niseme tu rubani na pia kuna hama software engineers, ambayo nasoma kwanza nataka ni ipate hiyo kazi kwa sababu kwenye kukua rubani, ya nisha faili kwa kweli kwasababu sisomei hiyo kazi tena. Kwa hiyo, nikimaliza nataka kuwa software engineer mwenye, niende nikafanye kazi kama safaricom hivi ama kampuni yoyote amboyo ina deal na mambo ya Mawebsite Website development. Nadhani ukifanya kazi kwa ya kwa haya makampuni. Ama nitengize kampuni yangu. Kampuni yangu amboyo ina jishughulisha na hayo mabo. Kwa upande mmoja au mwingine lazima nijishuhulishe na hio kazi.

Unajikinga vipi na juwakali. Kukiwa na jua kali mimi nakuwa na kijampa changu najifunika kichwa kwa sababu kichwa ndo muhimu unaweza kuja upate maumivu wa kichwa mpaka ushangae. Kwa hivyo kukiwa na jua kali. Najikinga tu kichwa changu. Nisipate hayo maumivu hayo maumivu ya kichwa ni mabaya. Asikuambie mtu wa ndoa hilo kukiwa na jua kali. Ama natulia tu nyumbani. Nadhani hilo ndo chaguo rahisi zaidi. Kukiwa na jua kali. Natulia tu kwa nyumba. Mambo ya kujitoatoa nje ndo maana hata nashangaa ati ooh Dogu hutoki nje sijui nini unajifuga aah we. Jifuga kitu gani. Mimi sipendi bana dharubu dharubu za maradhi maradhi. Ati kwa sababu tu ya kujionyesha sijui unajua kutembea tembea. Kutembea bila sababu alafu upigwe pigwe na juu bana. Mambo ya kitoto haya huwa ni za njia mbili. Ya kwanza natulia nyumbani ya pili huvaa kijampa changu ama mwavuli unapata mwavuli ambao unaweza kukinga jua itakuwa bomba zaidi.

Jeo unapenda kuoga kwa maji ya moto hmm napenda lazima hio sababu ukioga na maji ya moto paka una furahi mwenyewe mwili unanyooka alafu baridi pia ya asubuhi asubuhi bana baridi ya nini haa jinga maji ya moto ndoo ya naku toa tu paka uchafu uchafu kwenye mwili kwenye ngozi haswa ya uso pia nikioga ya maji ya moto na kuna vitu vyeupe vyeupe au inatoka sijui kwenye ngozi ya uso huavi natokea tokea kwahio maji ya moto mazuri sana. Wana ilainisha mgozi. Kwanza ukioga na maji ya moto alafu upake mafuta. Pakuna jisi. Leo nimetokea vizuri sana alafu. Kimalizia hapo. Piga na nguo safi. Piga luku safi yako. Unatokea smarti. Alafu paka unajihisi burudani. Paka kwenye roho. Lakini maji ya baridi pia yana raha yake maji ya baridi pia yanaraha yake kwa sabu hauna haupotezi mda kuchemsha chemsha maji kwa za hususan ukiwa huku nairobi naju una tumia gesi hakuna kuni huku makaa ndo hayo ngumu patikana kwa kisawa ukitaka kuokoa muda majibaridi.

Unapenda kujifunza mambo mapya vipi. Mtandaoni tu kama youtube. Unaangalia video youtube unaangalia video tiktok. Mtandaoni. Mimi napenda kujifunza mambo mapya mtandaoni kwa sababu kuelewa mtu akiongea kama kitu sija nisio na ufahamu nacho kabisa kabisa kabisa yaani sio ukweli. Unapata shida sana kuelewa muda zingine hata mwalimu anafundisha huelewi kitu lakini ukienda mtandaoni Bomba. Unaelewa karibu kila kitu kwa hiyo napenda sana. Kujifundisha mambo mapya mtandaoni. Kwenye mtandao na sio watu kuniongelesha ama kusoma kwa vitabu sijui na pia kusoma kusoma magazi si magazeti mawebsite watu wanaposti na wanaitwa mabloggers hawa watu. Eee, huko, ndiyo huwa na, napenda kusoma soma, lakini sio magazeti, mimi nimekumbuka, mimi napenda sana kutumia simu kuliko kitu chochote, kwa hiyo, hata marafiki, sina marafiki wengi, mimi rafiki yangu mkubwa ni simu yangu, ndiyo maana nailinda sana, kwa hiyo, eh, napenda kujifunza mambo mapya kupitia mtandao.

Unahifadhi data yako wapi? Haya. Mimi vitu vyako. Nahifadhi kwenye simu tu. Vitu vyangu vingi navihifadhi kwenye simu. Lakini kama sitaki vipotee, kuna Google Drive. Yeah, kuna Google Drive. Na pia kama kuna vitu vya siri ambavyo sitaki mtu yeyote avione, isipokuwa mimi. Navihifadhi kwenye files, files, files by Google. Kuna application inaitwa hivo, Files by Google. Hapo kuna sehemu inaitwa, kuna sehemu unaweka vitu, halafu unavifungia. Nimesahau jina. Ningependa kukumbuka, natamani kama ningeweza kukumbuka. Safe folder, safe folder nimekumbuka. Naviweka kwenye safe folder ili mtu yeyote asivione, niwe ninaweza kuviona mimi tu.

Mkate wa ina gani unaoupenda. Mimimkate ninaoupenda kwanza kunahaya mabofulo. Maandazi. Kaimati. Ni vitafunio vingivyo. Bajia. Kaa samosa una jua miminimtuwa. Pwani mtuwa costi. Kwa hiyo napenda. Pwani nini makaimati, mabajia, masambusa, mofa. Mihogo ya kukaanga. Viazi, karai. Vitu kama hizo vitafunio. Alafu kwenye mikate ndo hiyo kuna hayo makeki chapati chapati ikokwenye mkati chapati piani mkate chapati mandazi na bofulo chapati kwanza ndio chakula changu pendwa nishaisema hapo nyuma hakuna chakula ambacho ninachoki penda kuliko chapati hakuna. Hakuna. Hakuna mtuambaye anaweza kuni bishia kwa hili. Yaani kwe nye chapati huniambi kitu. Hata kuliko kegi. Keki unajua ina masukari masukari. Sio vitu vya ngu hatakidogo. Kwahiyo keki ni kuonja chapati nikula mbaka. Ujinafasi.

Niambie kuwasa mziki unaupenda hmm suala kwanza wa cheku nza ndena ndena na maswagi om sula kwanza unawasa kushiriki ni aina gane mziki unaupenda bongo hii mziki ambao watanzania tanzania wanaimba ndo napenda sana bongo flavor ee bongo hapo mipatie ni labda ni bongo pupu klasika urengi bongo bongo tu sula pili sula tatu ya unakumboka mwimbaji au bendi unapenda zaidi. Muimbaji atha waimbaji. Wachana na muimbaji. Kuna diamond platinums. Kuna mboso. Kuna zuchu. Kuna mario. Kuna jmelody. Kuna yami. Kuna su. Kuna mboso Rayvani harmonize Dula makabila. Kuna divoiz. Kuna meja. Kuna lava lava. Wabongo Lava lava Waka jina luma nipote. Kuna lodi music Zene gani pendo. Una skiliza mziki Makata mbona skiliza mziki. Ni kama na niko Bize na fanya vitu viyangu. Kama naoshanguo kama na osha vyombo. Kwanza yi music ya mapenze majesika mando penzi li shanza, penzi li minoga hee mafya mangoma za kumizwa na mapenzi pia nazo zina kufanya uzunike kumbukia mama tukiwa mbali ulofajina paka inafraise.

Unapendelea kusoma au kuandika. Mimi napendelea vyote. Kusoma na kuandika. Kwa sababu ukisoma hususan kama ni mambo ya shule. Kweli kusoma tu alafu uwachilie hapo. Kama unataka kukumbuka ulicho kisoma laziuma uandike uandike vitu muhimu ambavyo umeviona kwenye nini mahali amba ulisoma chochote ambacho umesoma kama ni kitabu Nige ziti nini kunukuu mambo muhimu ama matukio muhimu ama sentensi muhimu ambayo naeza kufanya ukumbuke ulichokisoma. Kwa hiyo jibu ni hilo napenda kufanya vyote. Kusoma na kuandika napenda kufanya vyote kusoma na kuandika kwa sababu usipojua kusoma huwezi kujua kuandika na usipojua kuandika ya lakini hapo inakaa ni uongo ati hujui kusoma kuna watu wanajua kuanadika na hawajui kusoma sijui kama ni ukweli lakini nadhani na pia napendelea kufanya vyote kusoma na kuandika.

Unapendelea shati au t-shirt unapendelea t-shirt bana t-shirt ndoo nguo ambao unapenda kuvaa paka sasa paka sasa sina t-shirt hata moja uwezi amini hata moja sina t-shirt minapenda tu ma t-shirt kiangalia kwenye begi langu t-shirt kama zote t-shirt hata umeshinda suruali t-shirt majampa ndo inanguza nguwa wana penda afu pia masuruali ya masu nguo fungo vifungo pia spend. Nguo ambazo zina vifungo vifungo. Kusama mkweli mara ati tu navaa nguwo kifungo kimkatika. Ndo mambo yanayoni kirehesha. Ito sijui. Navaa nguo kimekatika kifungo kwa nana kifungo kingini. Amara sujiu katafute. Kifungo sujiu kwa shati la zamani. Amako ayye. Ambo ndo yale nifanya nchukie. Ma shati kwanzia ni kiwa mtoto. Sabu. Ea uta niambianya je mimi. Nivaye nivaye ma. Ni tafti tafti ma vifungo siwezi siwezi makuro kama so mimi napendili ya chat napende napende ya chat napende t shat siwo shat.

Je, unapenda kuzungumza kuhusu siasa? Mambo na siasa siyaelewi kwa kina. Mambo na siasa. Kuona kama boya tu mambo na siasa hapana kuingilia mambo na siasa sio vitu vyangu sio vitu vyangu kabisa sababu huwezi jua mwanasiasa ambao unaeza mpinga kwanza ujiweke kwenye mtandao eti unapinga mwanasiasa fulani halafu badaye uende kwenye kampuni ya kwa unaajiriwa unapata kiongozi wa hiyo kampuni ni yeye utafanyaje kwa hali kama hiyo si itakuwa shida sana kwa hiyo mimi sipendi kuongelea mambo na siasa kwa sababu huwezi jua unayemdharau leo atakuwa nani kesho huwezi jua. Kwa hivo heshimu sana. Naheshimu. Si eti naambia watu. Naheshimu sana watu mimi. Kwa hiyo ndo sababu hiyo laonifanya mi sipendi kuongelea siasa.

Wakati soa haswa niambie kuhusu rafiki wa karibu zaidi rafiki yangu wa karibu zaidi. Anaitwa Muhammad Jilo na ako lamu hayuko huku. Mara yetu ya kwanza kukutana ilikuwa zamani mwaka wa elfu mbili na saba huku saba elfu mbili na nane wakati tuko chekechea ndo tulikutana na ni kwa sababu tulikuwa majirani na mpaka sasa tupo majirani labda ni shuleni kazini. Ni jirani. Jirani na pia shuleni. Tulikua tunasoma shule moja je unakumbuka mambo mnayofanya pamoja huwa tunasoma tu pamoja. Lakini kwa sasa ako lamu na mimi niko huku Nairobi kwa hiyo. Kwa sasa hakuna kitu ambacho tunafanya pamoja. Lakini huwa nampigia pigia simu mara kwa mara kumsalimia salimia nini inachofanya uwe rafiki wa kweli hajawahi niacha kwenye matatizo yangu na ananishirikisha akipata shida ili tutatue hajainiacha kwenye kwenye shida nikipata shida huwa ananisaidia nini kinnachofanya uwe rafiki wa kweli hiyo nishajibu nadhani unaweza kusema nini kuhusu rafiki yako rafiki yangu ana moyo mzuri sana.

Unafanya nini wakati umeme unapo katika? Hmm. Mi umeme ukikatika. Jambola kwanza. Dafta kazi ya kufanya. Hmm. Denikaoge. Nipike. Hmm. Kusabu hukishabu hukisharudi. Simu tena mkononi. Huu ndio muda ambao naeza pata. Wa kufanya jambo la maana. Lakini kama sina jambo la kufanya. Na kama simu bado. Kama bado moto uwe nao. Kama simu bado moto uwe nao. Nitanunua tu data, data bundles. Nijiingile zangu mtandaoni. Lakini kama simu nayo imezima na stima imezima, imekata. Itabidi ufanye medication. Ama utoke tu nje ukatembelee marafiki. Ni kwa sababu utafanya nini kingine? Hakuna kitu cha kufanya kwa hivyo umeme ushaenda, ama wa Kenya Power.

Swali gani sasa, unafanya nini wakati unahitaji msaada kazini? Jamani, swali gani hilo? Kama unaitaji msaada kazi ini kwanza kama ni kazi imekushinda unatafuta tu wenzako. Kazi imekulemea, unatafuta wenzako, wanakusaidia na mawazo. Yaku, kusaidia ufanye umalize kazi kwa wepesi zaidi. Lakini kama ni jambo ambalo linahitaji kama ni jambo ambalo linahitaji wakubwa wako kuingilia kati itabidi utafutiwe tu muhusika umweleze shida shida iko wapi wapi nini akusaidie itisha tu msaada ukihitaji msaada itisha msaada si kitu kigumu itisha msaada utasaidiwa. Ukinyamaza shauri yako sasa. Uki nyamaza ndo utasaidika vipi wahenga hawajakosea waliopo sema mficha uchi hazai. Ndo mambo kama hayo sasa wewe unahitaji msaada unanyamaza hakuna wa kumlaumu sasa.

Yaa mhu pale je unapenda kujaribu vyakula vipi wewe mbona mi sijaribu mbona mi isijaribu mimi kwa kula tu kusema tu ukweli yeah heri wa niite mlafi heri wa niite fisi lakini mimi napenda kula aah napenda kula hatari ilo na asikwambie mtu mimi kwa kula tu aah mtaniua paka mtaniwekea sumu shauri yenu mimi napenda kula kwahiyo ningependa kujaribu vyakula vipya lakini kabla ya kujaribu chakula kipya before jiulize. Viungo vilivyo tumika kupikia hicho chakula ni gani. Usikute unakula unakula nyama za ajabuajabu umepikiwa chura. Umepikiwa panzu umepikiwa kanyoka khaa wewe. Siwetaka huo ujinga. Umepikiwa nini majongoo majongoo unajua kama Wachina eheee wachina wana kula nyama ya ajabu ajabu ambayo sisi Wakenya hatuli kwahiyo chakula kipi naweza onja. Kukula nitakula nitajaribu. Lakini sasa jambo la muhimu kuangalia viungo. Kumetumika viungo gani. Kupika hicho chakula usikute chakula ni kitamu lakini nakufuru mungu.

Unapokea aje maoni kutoka kwa wengine. Maoni, kila mtu anarusiwa kutowa maoni. Kila mtu anarusi wa kutoka maoni kutowa maoni. Lakini sasa, muhusiga sasa anapokea. Ndo mimi sasa. So, maoni nikisha apokea. Kuna yenye ambayo nitafanyia kazi, yenye ambayo sitafanyia kazi. Si kila maoni ati lazima uyafanyie kazi. Hapana si kila maoni lazima ufanyie kazi wengine watakushauri vibaya wengine watakushauri vizuri kwa hio ni chaguo lako kwamba ni maoni gani utafanyia kazi, maoni gani utayatupilia mbali. Sababu ukichukua ushauri kwa kila mtu kwa kweli utapotea. Si kila ushauri ambao unauchukua. Si kila ushaure. Kwa hio ndio hivo. Ukitaka, nikishapokea maoni. Yenye ambayo yananifaa nayachukua nafanyia kazi. Mengine tupilia mbali huko kama hayana maana.

Ushirikiano na timu. Mimi ili nishirikiane na timu. Hua kama hakuna kiongozi mana timu bila kiongozi hakuna timu hapo. Kama hakuna kiongozi mi najitolea nakuwa kiongozi. Nagawa majukumu tunapanga muda wa kukutana mda wa kukutana ni kila kitu. Lazima kukue na mpangilio kwenye timu na pia mgawane majukumu ndio ili timu. Mambo yaende sawa. Bila hivyo hakutakuwa na ushirikiano hata kidogo. Hakuwezi kuwa na ushirikiano. Sababu kila mtu ako bize kivyake. Mwingine ako na maoni yake, mwingine hako na maoni yake. Kwahiyo, ili mshirikiane vizuri mnafaa kujipangelia mkuwe na kiongozi. Kitu cha muhimu sana icho. Kiongozi ni muhimu sana kwenye timu. Weka ilo kichwani.

Unafanya nini mara nyingi wikendi? Mimi wikendi huwa naagalia mpira asa nko na timi yangu ya liverpool ile kwa hio mi naangalia mpira nikiaangalia mpira. Unafuanguo. Unafuanguo. Kuoga. Kusafia nyumba. Nyumba unaisuguwa kabisa ya masuguwa ukuta. Nasuguwa. Nasuguwa varanda huwakisha kila wale ni kusafi kwenye nyumba kwa usafi ni muhimu sana ane ni hususan wikendi usafi ni muhimu sana jambo lingine wikendi kama hakuna mpira kwa ngalio jambo gumu sana ilalagini kwa sika na mpira kama hakuna mpira kwa ngaliwa na chesa tu gemu kwenye simu na angalia movie na jaa kuangalia filamu kuangalia filamu huwezi pata huo muda siku za kawaida kutoka juma tatu paka juma sio rahisi kupata mda kwa hivo wikendi wanapata wa umda kuangalia angalia mafilamu nini kwa hivi ndio wanapata wa umda huwezi wanafanyaga.

Ujuzi gani unaitaji kuhimarisha. La. Mambo ya kompyuta. M. Mimi ujuzi ambao naezapenda kuhimarisha. Kwa sasa. Ni programming. Programming. Ni jambo ambalo. Nalipenda. Na anayezataka. Kuhimarisha ujuzi wangu. Uwe kwa hali ya juu. Ni kuwe Amonda. Ni kuwe kati ya. Wa ma programmers bora. Sana. Kenya. Ni kuwe mama hao. Miongoni mwa ma programmers bora sana Kenya. Niajiri ndio hapo. Nitapata nafasi ya kuajiriwa kwa makampuni makubwa makubwa. Mshahara nao mnono. Mshara na mnono. ukipata kazi kubwa. Mshahara mnono. Usisahau hilo. Kwa hiyo ningependa sana kuimarisha huo ujuzi. Lakini sasa ndio hiyo pesa nazo changamoto. Pesa changamoto. Na pia muda changamoto na wengine. Ningependa kuimarisha huu ujuzi.

Kifaa gani cha teknolojia huwezi kuhishi pasipo? Simu. Mimi siwezi kuhishi bila simu. Simu ni kama rafiki yangu. Karibu kila siku nina simu yangu. Nanunua simu ya gharama kwa sababu ndo kitu pekee ambacho nakipenda kuliko kitu chochote. Hata ndo inachangia saa izi sina mahusiaano, kwa sababu simu. Simu ndo naipenda sana kuliko jambo lingine lolote, asikuambie mtu, mi napenda sana kutumia simu. Wacha wee. Kwa hiyo simu ndo nadhani isipo kuwepo, mambo hayataenda sawa. Mambo hayataenda. Si mi pekeyangu. Karibu watu wote duniani. Simu zikiondolewa, unaweza kufanya nini? Mwagosabu hata watu kijijini wako na simu. Kwa hiyo itaumiza watu wengi. Si mimi peke yangu. Itaumiza watu wengi sana duniani. Simu ikitolewa.

Unakunywa maji mangapi kwa siku? Maji tena? Sema maji kiasi gani sio maji mangapi kwa siku nakunywa maji kama lita moja Hmm lita moja kwa siku inatosha nadhani huwa nabugia maji mengi kwanza. Ukikunywa maji kidogo ina madhara. Kunywa maji mengi. Madhara na vile vile hakuna mahali unaokoka Hmm kwa lita moja kwa siku inatosha na naona maji yangu yanaisha so kwa maji huwa yanaisha ndiyo maana najaribu kudhibiti angalau lita moja kwa siku nisizidishe zaidi ya hapo kwa sababu maji pia gharama huko na pia ukinywa maji mengi sana kula nao pia inapungua na kula ikipungua kama nafasi ni kidogo kwenye tumbo afya yako pia inadhoofika kwa hiyo pia hata kama maji ni muhimu kwa mwili pia jaribu kujiekea mipaka ni maji kiasi gani unafaa kunywa kwa hiyo. Mimi nakunywa tu lita moja kwa siku.

Niambie kuhusu, nchi ungependa kutembelea. Hmm, india bwana. Hmm, ningependa sana kutembelea India. Hmm, kwa sababu, nchi hiyo ikona wasanii ambao nawapenda. Sababu napenda sana kuangalia filamu za ki hindi, kusema kweli, nyimbo za ki hindi. Eh, kwa hiyo, kuna, wachana tu na, waigizaji ama, waasani au waimbaji. Wachana na hizo, saa ingine kuna sehemu fulani pia ningependa kutembelea. Nadhani hivo, hivyo ndivyo vitu vya muhimu. Nadhani nishaeleza vitu vingi kwnye hayo maswali. Unaishi ni nini ndiyo kufikiria kuhusu faro hii. Eh, eh, swali la mwisho changamoto kweli. Nikifikiria kuhusu kuenda India, labda, nikitaka kupata hisia, mtu anilipie yetu. Ajitokeze, anilipie walahi, nitafurahi sana. Nitafurahi sana. Nikilipiwa tiketi ya kuenda India. Furaha kwa kweli, unajua shida ni gharama kufika mpaka India.

Juisi gani ya matunda unayoipenda? Haa, juisi ya maembe. Mi napenda sana juisi ya maembe. Huskumbia mtu. Juhisi ya maembe tamu. Juisi ya maembe tamu sana. Kwa hiyo. Juisi ya maembe. Haafu pia kuna juisi ya pasheni. Juisi ya miwa. Mboka. Nikiwa Lamu kuna mahali kunauzwa juisi ya miwa. Lakini hiyo juisi ya miwa ghali. Hei, tamu sana lakini ghali bana, kikombe kimoja sabini, hei, hapana, hee, kikombe moja sabini, hii ni pesa, nyingi sana, kwa sababu, kulingana na ule utamu, kwanza kwa makusudi wanaeka, wanaeka donge la barafu, juisi inakuwa baridi, wakipiga kikombe kimoja unaona vyenye Lamu kuna jua kali unahisi burudani mpaka mwili unapoa. Kwa hiyo ile mambo ya kutia donge kwa nini kwa juisi unasikia utamu unaongeza kikombe kingine inaeza kupotezea pesa sana. Yeah nadhani kati ya hizo juisi zote juisi ya miwa ndio tamu zaidi kwa sababu hata kulingana na maelezo yangu, ukuja hivi pia unajionea.

Nicheke. Nikikumbuka matukio ya zamani. Nacheka sana. Alafu, nikiona tukio ambalo linachekeesha, mbona nisicheke. Tukio la zamani. Matukio ya zamani. Matukiwa la sasa. Linaeza nifanya nicheke sana. Hii ni pia kitu kingine ambacho kinaeza nifanya nicheke. Nikiangalia tu video video huku kwenye mitandao. Nachekesha ushaagua kicheko kwa nini kucheka kwani shilingi ngapi kucheka sio gharama bana kidogo ushaacheka. Kwanza mimi napenda sana kucheka. Napenda sana kucheka mpaka unaeza sinywa ukikaa na mimi. Kwa vitu vingi vina nfanya nicheke. Mara nyingine naeza nitoe tu jambo la kuchekesha. Naeza nitue tu jambo la kuchekesha. Niongee jambo la kuchekesha alafu nicheke mimi waangalie Ngoboboya sana Kinsooboya. Kucheka afya. Nyi hamjui tu.

Unawakaribisha vipi wa fanyika zi wapya na kivipi? Wafanyika zi wapya? Kwanza unawapea mafunzo? Huwanga unawapea mafunzo biashara gani ambazo huwa zina, venyebiashara zinafanyika viongozi, viongozi husika kwenye hiyo kampuni. Ndo mambohaya yanayofanyika kwenye biashara. Mpya. Kwahiyowewe, unamwelekeza tu? Aelekezwe kwamba, hapa ndo mahali pakula. Hiki ndo choo, waeleze mazingira, mazingira ya kampuni. Majengombalimbali wakitaka huduma, kila huduma wakitaka, watazipatia wapi. Hivo, unawaeleze mazingira ya kazi. Na pia, jambola pili kama nilivyo sema, unawafundisha kazi kwamba inatakiwaifa nyike hivi. Na hawa ndo, wateja wetu, unafaa, uwashughulikie hivi, hivyo sasa. Unafaa, uwafundishe, fundishe, bana, usije ukalaumiwa, alafu pia, uwaelekeze mshahara uko vipipia, na uwahimize jinsi ya kutumia mshahara wao vizuri.

Ni nani anaye kufundisha jambo muhimu? Mwenye ananifundisha jamba muhimu, mimi kusema ukweli kwele. Ni mamangu, mamangu ananifundisha mamba ambayo yani elimu ambayo siwezi yani sipati, sipati huko mtaani elimu ambayo siipati mtani ndo elimu ya muhimu. Kwa maoni yangu kwa hiyo ananifundisha jambo la muhimu? Mamangu lakini ukisema elimu ya kawaida. Mwalimu wangu tu. Mwalimu wangu wa shule. Pia anifundisha mambo ya kibiashara. Namna ya kuhifadhi pesa. Namna ya kukuza pesa yako. Namna ya kufanya pesa yako iwe na thamani zaidi. Kwa hiyo. Hawa wawili ndo watu wa muhimu. Mwalimu wangu wa shule. Mamangu. Mamangu yeye. Kunifundisha mambo ya dunia. Namna ya kuishi na watu. Namna kukaa na watu usikosane nao mara kwa mara. So hao ndo watu wawili ambao wananifundisha mambo muhimu.

Je we ni mtuwa mbunifu. Haa minapenda sana mbunifu kusema tu ukweli. Mbunifu jambula muhimu. Hati uspo kuwa mbunifu mambo ya kumengi yataonekana ni ya kawahida sana. Na mi sipendi mambo yangu yawe ya kawahida. Hatako nje mtiani uspokuwa mbunifu. Mambo ye ndisawa unapata alamandogo ujuwe. Kwa hiyo kuwa mbunifu ni wachana tunakupenda. Kuwa mbunifu ni jambo ammbalo ni lamuhimu sana kwenye maisha usifanye mambo tu kwa kurupuka hautafanikiwa ili ufanikiwe unafaa kuwa mbunifu kwa hivo kaa uko na biashara yako unafaa kuwa mbunifu. Ndo ili onekane we ni wakitofauti kuliko wanabiyashara wenzako. Kwani watu watakuja kwenye biyashara yako. Kwenye biyashara zingini nini nini ambacho wakona. Lazima ukua mbunifu. Ukua mbunifu kila kitu kinenda sawa so mimi ni mtu wa mbunifu nadhani hilo ndi jibu la muhimu.